Na nimefikiria wakati mara mingi sana nimefikiria kuanzisha biashara yangu. Kwa sabubu biashara ni kitu muhimu sana sio kwa mtu ambaye anampango wa kimaisha na anampango wa jinsi anapo kutaka kupata mapato yake. Kwa hivyo nimefikiria mara mingi sana kuhusu biashara ambayo nataka kuianzisha. Na wakati mwingene nafikiria mahali ambapo itakuwa salama sana kwangu kuanzisha biashara hiyo. Kwa sababu huwezi tu kufanya biashara mahali popote lazima ufanye uchunguzi kuhakikisha kwamba sehemu ambayo unataka kuiwekeza pesa yako. Kama biashara ambayo unataka kuiwekezea pesa yako. Unafaa kuwa na kukurudishia kiwango kijuu, kiwango cha juu cha mapato. Kwa hivyo, jambo ambalo nimefikiria kwa undani sana na ningetaka sana kujaribu wakati unaofaa na wakati huu ukifika nita nitahakikisha kwamba biashara iyo inanawiri na inafanya vizuri sana jinsi ninavyo ipangia.